Mlima napenda kupanda kwa sababu hiyo ni njia moja ya kufanya exercise mwili inakuwa huwa napenda kupanda mlima sana sana lakini sio mlima hati ile kubwa ni ile tu yenye napanda na naezashuka bila kujiumiza.

Sana sana ni simu, simu siezi kaa bila simu Kwa sababu kama kwa kazi yangu, huwa nawashiriana na mkubwa wangu na simu Kila wakati juu kazi yangu ni yakutembea huko nje So sasa unapata siezi kaa risari moja kabla anipigie So unaona siezi kaa siezi ishi bila simu, simu ni ya maana sana.

Huwa napenda kwenda madukani usiku. Ii, lakini si ati usiku sana. Hii, masaa ya saa mbili za usiku hapo. Yo, hiyo ndiyo masaa mzuri wakati. Duka zote hata kwetu huwa zina, zinakuwa zimefungulia hiyo muda. Yo, hiyo wakati mama kibanda amefungua, kwenye tunanunua maziwa amefungua. Sasa utapata kila kitu, alafu kuna watu. Wenye wanauza kwa vibanda wako. Hio masaa ndiyo inakua mzuri na ndiyo mimi napenda hio masaa hapo saa moja to saa mbili hapo.

Mambo na vitisho ya mtandao huku kwetu sio sana sana, mtu kama mimi sasa nani anaweza nitisha kwa mtandao hiyo hiyo sio kitu imevuma huku kwetu juu naona watu wengi sio ati mambo mingi iko kwa mtandao watu tu wana Wanaendelea huku nje nje na mambo zao. Mtandao ni ile tu unaingia tu kuji Kujitumbuiza hivyo kuona vyenye watu wanaongea Yani huko hiyo sio mambo na vitisho kwa mtandao sio sana sana. Hiyo sio sana sana, hiyo kitu iko kwa watu aidha watu wenye wanajaribu kupigana na serikali Ndiyo maybe labda hao wanaweza kuwa na vitisho. Lakini sisi watu wenye tunafanya tu mambo yetu tu ya kawaida hiyo kitu haitugusi hata kidogo.